Je, unapenda paka au mbwa? Ni mnyama gani kati ya hawa wawili anayekuvutia zaidi na kwa nini? Jee, umewai kuishi na paka au mbwa nyumbani? Ni tukio gani lililokufanya uanze kuwapenda au hata kuwaogopa? Na Je, wanyama hawa wamewai kukufundisha jambo lolote muhimu maishani? Ndugu wasikilizaji. Swali la kupenda paka au mbwa linaweza kuonekana dogo, lakini kwa kweli linafungua mjadala mpana kuhusu tabia zetu, hisia zetu, na hata mtazamo wetu wa maisha. Wanyama hawa wawili wamekuwa karibu sana na binadamu kwa mda mrefu, kila mmoja akiwa na sifa zake za kipekee. Wapo watu wanaopenda mbwa kwa sababu ya uaminifu wao, mbwa huonyesha mapenzi bila masharti, hulinda familia na mara nyingi huonekana kama marafiki wa thati. Unaporudi nyumbani ukiwa umechoka, mbwa hukukaribisha kwa furaha kubwa sana, kana kwamba umekua mbali kwa miaka mingi. Kwa upande mwingine, wapo wanaopenda paka kwa sababu ya utulivu na uhuru wao. Paka awahitaji uangalizi wa kila wakati lakini wanajua kuonyesha mapenzi kwa namna yao. Wanatabia ya kujitegemea lakini bado hukutafuta wanapo hitaji ukaribu. Je, upendo wako kwa mnyama fulani unaakisi tabia yako binafsi? Wataalamu wengi husema watu wanapopenda mbwa huwa ni wachangamfu wanapenda ushirika na wako tayari kulinda wanaowapenda. Wanaopenda paka mara nyingi huonekana kuwa watulivu, wanaopenda uhuru na wenye uwezo wa kua peke yao bila kujisikia upweke. Katika maisha ya kila siku, wanyama hawa hutufundisha mengi, mbwa hutufundisha uaminifu, uvumilivu na ulinzi wakati paka hutufundisha utulivu, subira na kujidhamini. Kupitia kwao, tunaweza kujifunza jinsi ya kuishi, kwa usawa na mazingira yetu. Hata hivyo, si kila mtu anayependa paka au mbwa, na hilo pia ni jambo la kawaida. Baadhi ya watu wanagopa mbwa kutokana na matukio waliopitia, wakati mwingine, hawapendi paka kwa sababu ya imani au uzoefu fulani. Kilicho muhimu ni kueshimu, mitazamo, tofauti. Ni vema pia kuzingatia uwajibikaji. Kupenda mnyama, kunaitaji muda, gharama na moyo wa kujitolea. Chakula, afya na usalama wao ni jukumu letu. Hatuezi kusema tunapenda wanyama ikiwa hatuko tayari kuwajibika kwao. Ndugu zangu, iwe unapenda paka au mbwa, jambo la msingi ni huruma. Huruma kwa wanyama ni ishara ya utu na ubinadamu. Jamii inayowajali wanyama wake hujenga maadili mema kwa vizazi vijavyo. Kwa hitimisho, nikikuuliza tena, je, unapenda paka au mbwa ni kwa nini umechagua huyo? Je, mnyama huyo amekufundisha nini maishani? Majibu ya maswali haya yanatuonyesha kuwa uhusiano kati ya binadamu na wanyama ni wa kina na wenye maana kubwa kuliko tunavyodhani. Asanteni.